Mara nyingi mchana mi hula wali. Wali kwa maharage, wali kwa nyama. Wali maharage, wali nyama. Au pilau njeri, unajua pilau njeri? Sana sana hiyo ndio mi huila.

Wakati wa furaha mi hupenda kuungana na marafiki zangu na mchumba wangu haswa pale nikiwa nyumbani na jiunga na mchumba wangu nafurahia naye. Kama niko kazini nitajiunga na marafiki zangu. Wale tutafanya kazi nao pale kazini nafurahia pamoja. Kwa hivo nikifurahia napenda kukaa na marafiki wa karibu pamoja.

Programu nazotumia mara nyingi ni programu kama vile Whatsappu, Programu ya Adobe Premium kwa sana sana sababu mimi hufanya video editing. Nikiedit video pale kwenye Adobe. Natumia hiyo natumia Canva sana maanake Canva inanipatianga kuna zile template ambazo nazitumia pale sana sana halafu whatsappu natumia sana sana kwa mazungumzo. Ama kwa video, kupiga video, kuzungumza, mawasiliano, kupitia, mfumo wa video.